Je unapenda kufanya kazi nyumbani? Nitasema hivi, napenda kwa upande mmoja na upande mwingine, sipendi sana. Napenda kufanya kazi nyumbani wakati nimetulia, ama wakati sitaki sana kutangamana na watu, nataka kuwa nimetulia. Najipata nimefanya kazi nyumbani, ata kazi ya kiofisi, naifanyia nyumbani, na chukua kama ni tarakilishi na anza kufanya nyumbani katika hiyo hali ya utulivu kwa hapo napenda, lakini sikila wakati wakati mwingine napenda kuwa nimetoka inje, nimetangamana na wale wengine unapo kutana ninapo ama ninapo kutana na watu, tofauti, ambao wakona mawazo tofauti tunavyo ongea tukionana, huwa inasaidia sana unapata wale watu unawaona na waninitia motisha na pia unaweza kuangalia kazi wanayo ifanya na unalinganisha na kazi ambayo unafanya unapata kuna mambo ambayo unaweza kuyasoma yata yanayo kusaidia katika kuongeza bidii kazini mwako na unapata manufaa yako mengi wakati unatoka huko inje unafanya kazi labda kwa ofisi labda huko inje kuna watu na mnapofanya kazi pamoja kuna ile kitu inaituwa kundi ama teamwork. Mnaweza kufanya kazi kwa pamoja na unapata manufaa ni mengi hauwezi linganisha na unapokuwa nyumbani uko peke yako asante.